Nimewahi kutembelea ziwa Victoria na mto ambao unaitwa mto kuja. Ziwa Victoria ilinivutia kwa ukubwa wake na upepo mwanana unaovuma juu ya maji. Huku nikiona shughuli nyingi za uvuvi na mashua zikisafiri. Ni eneo lenye mandhari ya kuvutia na maisha ya watu wengi yanayozunguka maji hayo. Kwa mfano kuna watu wengi ambao wanavua samaki na pia pale kando ya ziwa kuna wale ambao wanauza samaki. Wanayanunua kutoka kwa wavuvi, wanachoma, kisha wanauza. Mto kuja nao ulikuwa wa kuvutia kwa mtiririko wake wa maji safi na mazingira ya kijani kibichi yanayozunguka. Nilihisi utulivu na amani nikiwa kando ya mto huo nikifurahia sauti ya maji yanayotiririka.

Moja wapo ya hatuwa zile ambazo nachukua ninapo hitaji msaada kazini. Huwa na wasiliana na wenzangu, kwa uwazi au transparently ama openly. Huwa naeleza tatizo langu kwa uwazi bila kuficha au kuogopa, na pia huwa natumia lugha raisi kueleza ni nacho kabiliana nacho. Na pia kwa mfano naeza sema, naeza ambia mwenzangu kwamba nimekwama kwenye repoti hii, kwa sababu sijui jinsi ya kutumia aitha mfumo mpya wa kiteknolojia au tuseme website ama maybe sijui pale kutumia iyo email naeza muuliza. Pia huwa natafuta msaada kutoka kwa wenzangu, kwa mfano nauliza mwenzangu mwenye uzoefu zaidi, ili anisaidie.

Napotazama nje dirishani mwangu, nawezaona majumba ya majirani, nawezaona miti ambayo yuko kwenye ufa. Na pia huwa napenda kutazama nje sana sana siku ya jumapili, ambapo kuna magari ambayo yanapita pale nje, hasua magari za kifahari ya wale majirani wangu. Na pia kutokona na msimu wa haswa sai, kuna msimu wa kiangazi, kuna vumbi nyingi pale nje. Na pia kuna ponyesha, kunakua na maji mengi pale nje kwenye hio barabara ya nje. Na hisi kwamba mini mtu mtulivu wakati ambapo, natazama pale nje ya dirisha. Hasa wakati ambapo nikona stress huwa kuangalia pale nje huwa kuna nituliza na pia nafikiria jinsi ambavyo naeza suluhisha yale matatiza ambayo yananisumbua.

Nakumbuka mwalimu wa Kiingereza, alikuwa anaitwa Bi Vida, alikuwa na sifa za kitaaluma, alikuwa ana shahada katika lugha ya Kiingereza, na pia alikuwa na ujuzi wa sarufi na msamiati, alikuwa anaelewa kwa kina sana sarufi, matamshi na msamiati ya kiingereza. Na pia alikuwa na uwezo wa kufundisha haswa kuandaa mpango wa kazi, maandalio ya masomo na tathmini ya wanafunzi.